Na asanti sana kwa hili suwali, kuna uzoefu mmoja wakushangaza ambao sana niliwahi kupata. Na hadi leo, bado hunifanya nisimame kidogo, nikikumbuka kwa sababu haukua wa kawaida, wala rahisi kusahau vile. Ulikuwa ni uzoefu, uliobadilisha namna, nilivyo angalia maisha, nilivyowaona watu, walio karibu nami, na hata mimi mwenyewe nilivyojitazama. Ilikuwa katika kipindi ya ambacho, nilikuwa nimechoka sana kiakili na pia kihisia. Nilikuwa nafanya mambo mengi kwa wakati mmoja, kazi, pia majukumu ya kifamilia pale, unapata kuna mipango ya maisha, Lakini kwa ndani nilihisi kama napotea pole pole Sikuwa mgonjwa, lakini sikuwa sawa pia Nilikuwa nafanya kila kitu kwa mazoea ya tu pale bila furaha ya kweli nipo nikapata nafasi ya kusafiri peke yangu kwa mda mfupi safari ambayo si kuitarajia iwe na adhari kubwa kiasi kile kama ilivyo kuwa, ama kama nilivyopata kukuwa nayo Wakati wa safari hiyo, nilijikuta katika eneo nisilo lijua sana, mbali na watu nilio wazoea, hakukuwa na mtu anaye ni fahamu, hakuna aliyekua na matarajio juu yangu, nilikuwa ni mimi tuu peke yangu. Siku moja asubui, niliamua kutembea peke yangu, bila simu mkononi, bila mpango maalumu, nilitembea kwa mda murefu, nikitazama mazingira, nikisikiliza sauti za asili, na kwa mara ya kwanza, bada ya mda murefu, nilijisikia nimetulia kabisa Kilicho nishangaza zaidi ni kwamba nilikuwa pale nilianza kujisikia wazi sana kihisia. Mawazo ambayo nilikuwa nikia kimbia kwa muda murefu yalianza kujitokeza hofu zangu, ndoto zangu, makosa niliewahi kufanya na matarajio niliyokuwa nimejiwekea. Badala ya kuyakimbia nilikaa nayo, nilijikuta nikitafakari maisha yangu kwa uaminifu mkubwa kuliko hapo awali ambu. Na ilikuwa kama mazungumzo ya ndani ambayo sikuwahi kufanya kwa dhati. Katika haliyo ya tafakari kulikuwa na wakati nilihisi machozi yakinitoka pale, Si kwa huzuni tu, bali ni kwa mchanganyiko wa hisia, na uchovu, pia shukurani nyingi moyoni, na hata furaha ya ajabu kule moyoni. Ilikuwa ni mara yangu tu ya kwanza, kwa mda murefu kujiruhusu kwa mkweli wanafasi awa nafsi yangu bila kujihukumu. Kama nilivyezoea, hilo lilinishangaza sana, hilo jambo ambalo, lilinibadilisha kweli kweli. Kwa sababu sikuwai kudani kuwa kukaa kimia na wewe mwenyewe Kuna heza kuwa na mguvu kiasi hicho Kitu cha kushangaza zaidi ni kuamba Bada ya uzoefu huo, mtazamo wangu ulibadilika kabisa Nilirejelea kwenye maisha yangu ya kawaida Lakini sikuwa yule yule kabisa Nilianza kudamini vitu vidogo, usingizi mzuri, mazugumzo ya kweli kupumzika bila hatia pia Lijifunza kwamba si lazima kila wakati niwe na majibu ya kila kitu na kwamba si sawa kuchoka kabisa kusimama na kuwanza upia pole pole pia ni jambo la kawaida na ni sawa kabisa hilo Uzoefu huo ulinifundisha kuwa wakati mwingine mambo ya kushangaza haya tokei kwa kelele au miujiza mikubwa mikubwa kama tunavio ya angalia bali hayo hutokea kimia kimia ndani ya nafsi yako ulinifanya nitambue kuwa kujijua ni safari na kuamba kukutana na nafsi yako ya kweli kunaweza kuwa jambo la kutisha kidogo lakini pia ni jambo la thamani sana kwa hiyo uo ndiyo uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata na si kwa sababu kitu kikubwa kilinitedekea kutoka nje lakini ni kwa kuwa kitu kikubwa pale kilitokia ndani muangu kule moyoni na kwa kweli huo ndiyo aina ya mshangawo unaodumu kwa mda murefu kuliko tukio lolote la nje na kwa hivyo hili ni jambo lilinonifunza kitu kikubwa sana maishani na tangu huo wakati hadi wa sasa mimi ni naishi na hilo na na hayo mazoea Asante.

Kwa upande wangu binafsi, napendelea rangi ambayo ni tulivu pale na zakati kwa ukuta wachumba. Kwa sababu nami ni rangi zina mchango mkubwa sana katika hali ya moyo pia kwa usingizi na hata namna mtu anavyo fikiri. Ukuta wachumba sima pambo tu, bali ni mazingira ni nayo ishi, nayo kila siku. Kwa hiyo, napenda rangi zinazoweza kunipa utulivu, faraja pale na hisia ya kuwa nyumbani. Kwanza kabisa, napendelea rangi sana nyepesi kama ile inaitwa kwa luga ya KingeReza peach, pia ile yambayo inaitwa cream na au kijivu chepesi. Rangi hizi, hunipa hisia ya usafi na mpangi liyo, hazichoshi macho pale na zinawezo wakufanya chumba kionekane kikubwa na chenye muanga zaidi hata kama na fasi yako ni ndogo. Pia rangi hizi ni rahisi sana kuziunganisha na samani au mapambo ya rangi tofauti bila kuifanya chumba yonekane imejaa sana au imechanganyikiwa. Pia ninaipenda ile rangi ya samawati au blue ilio pauka au ya kijani tulivu. Na rangi hizi zinahusishwa sana na asili, pia na anga, bahari na mimea na hunisaidia sana kupumzisha zile akili zangu. Ama kupumzika kiakili wakati ninapo hisi ni mechoka. Hii rangi ya blue hunipa hisia ya utulivu na usingizi mzuri tu pale. Hasa kama ni chumba, chakulala, larangi ya kijani kwa upande mwingine unifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili na hunipahisia ya uhai bila kuwa kali sana. Rangi hizi ni nzuri sana kwa mtu anayependa amani na faraga. Sipendi sana rangi kali kama nyekundu au machungwa kwa ukuta mzima wa chumba kwa sababu zineza kuchangamsha akili sana. Kwa kiasi ya mbacho hautaki, ingawa rangi hizi zinamvuto wake na zinaweza kuwa nzuri kama rangi za mapambo au sehemu ndogo za ya ukuta. Si rahisi kuishi nazo kila siku, hasa katika chumba cha kupumzika. Ninaamini rangi kali zinafa zaidi kwenye vitu vidogo kama mapazia, mito au picha ukutani. Jambu lingine linalonifanya ni chague rangi tulivu ni kwamba zinadumu kwa muda mrefu bila kuchosha au bila kuchosha wewe mwenye ambazo unaishi katika hicho chumba. Mabadiliko ya ladha huja na kuondoka lakini ili rangi na tulivu hubaki kuwa Amnasema rangi ili rahisi na tulivu inabaki kuwa za kuvutia kwa miaka mingi Hii unisaidia kuepuka haja ya kupaka rangi upya mara kwa mara na pia hunifanya nijisikia nimeridhika na chaguo langu kwa muda mrefu na kwa hivyo, kwa ujumla, mimi ninapenda rangi za ukuta ambazo zinanipa nafasi ya kupumua, kufikiri na kupumzika. Chumbani kwangu ni mahali pakurejerea baada ya siku ndefu. Kwa hiyo, rangi zake zinapaswa kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo badala ya kuongeza pale. Nini rangi tulivu na nyepesi pia na zenye mguso wa asili ndizo hunifaa zaidi na kwa kifupi napendelea rangi za ukuta ambazo zinatengeneza mazingira tulivu ya urahisi pia na faraja ya muda murefu kwa sababu naamini mazingira mazuri huanza na ile tu rangi ambayo ni sahihi. Kwa kuwa rangi tu si rangi lakini rangi unayo ichagua. Itakuwa na matokio makubwa sana maisha ni mwako na pahali unapoishi. Ukipaka rangi ambayo inafurahisha macho sana. Itakufurahisha kwa muda mfupi. Na badaye itakuwa ni ile rangi ambayo inakuchosha. Kwa hivyo chaguola rangi ni muhimu zaidi ambapo unafikia ni kutafuta ile rangi ya kupaka chumbani. Kwa hivyo mimi napenda zile rangi ni tulivu ambazo zinasaidia mawazo yangu kutulia na kupumzika baada ya kazi. Kwa sababu kuna nyakati nyingi ambazo ukitoka kazi ukija mawazo yako ni mengi akili mechoka na inahitaji mazingira tulivu. Na hiondiyo rangi ninaipenda.

Kwa upande wangu binafsi, napenda kuzungumza kuhuzu siyasa, lakini kwa mipaka ya kwa namna yenye afya. Siasa ni sehemu ya maisha ya kila siku ya jamii, hata kama mtu hataki kuzikubali au kuzijadili pale. Maamuzi ya kisiasa huathiri uchumi elimu pia na afya, na ajira, hata sekta za makazi pale, na hata namna watu wanavyoishi pamoja. Kwa hiyo, siasa si jambo la mbali au la watu wachache tu, bali ni suwasa linalomugusa kila mtu mmoja kwa moja au kwa njia isio mmoja kwa moja. Hata hivyo, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa kwa mtazamo wa uelewa na wa kujifunza. Si kwa mabishano au zile tuu jazba, napenda zaidi mazungumzo yanayolenga kuelewa mifumo na sera na athari za maamuzi ya viongozi kwa wananchi wa kawaida. Ninapopata nafasi ya kuzungumza kuhusu siasa huwa na nia ya kusikiliza maoni tofauti tofauti. Kwa sababu naamini hakuna mtu anayemiliki ukweli wote. Kwa mtu, kila mtu huona siasa kwa macho ya uzoefu wake na mazingira yake na changamoto anazopitia yeye mtu kama binafsi. Kitu kinachonifanya niwe mwangalifu kuhusu mazungumzo ya siasa ni kwamba mara nyingi huchochea hisia kali kwa watu watu wanaweza kuchukulia maoni ya kisiasa kama mashambulizi binafsi na mazungumzo yanayopaswa kuwa ya kujenga Hugeuka na kuwa chanzo, cha migogoro, uhasama na hata kuvunjika kwa mahusiano pale Ndiyo maana sipendi kuzungunza siasa kwa kejeli au matusi au kupuuza maoni ya wengine. Kwangu, siyasa bila heshima hupoteza maana yake ya msingi. Pia napenda kuzunguza kuhusu siasa pale ambapo kuna nafasi ya mantiki na hoja. Sio propaganda, ninathamini sana mjadala inayojikita kwenye hoja, takwimu, historia na athari halisi kwa wananchi. Mazungumzo ya aina hii hunisaidia kufungua fikra, kurekebisha mitazamo yangu pale inapobidi na kuelewa kwa kina zaidi dunia ninayoishi. Ninapoona mazungumzo yamejaa chuki au upotoshaji huwa napendelea kunyamaza au kubadili mada. Kwa upande mwingine, ninaamini kwamba kuepuka siasa kabisa siyo suluhisho, kukaa kimya au kutojua kinachoendelea kisiasa, kunaweza kumfanya mtu awe rahisi kuathiriwa au kudhulumiwa. Kujadili siasa kwa uelewa, kunasaidia watu kuwa raia wanaofikiri, wanaouliza maswali na wanaowajibisha viongozi wao. Kwa mtazamo huu, siasa si vita, bali ni mjadala wa mwelekeo kwa jamii. Kuna pia nyakati ambapo napendelea kutozungumza siasa hasa katika mazingira ya kijamii ambayo yanalenga amani na urafiki au mapumziko. Sio kila mkutano au mazungumzo yanahitaji kugeuzwa kuwa jukwaa la siasa. Wakati mwingine, watu wanahitaji kupumzika, kucheka pia, au kuzungumza mambo mepesi bila mzigo wa maswala mazito ya kisiasa. Kwa ujumla, ninaweza kusema kwamba napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa busara, pia kwa heshima na malengo ya kujifunza, si kwa kushindana au kuwashiana kwa nguvu. Ninaamini siasa zinaweza kujadiliwa kwa njia ya ustaarabu na ya hekima pia na kwamba mazungumzo mazuri ya kisiasa yanaweza kujenga uelewano na sio kubomoa ule uhusiano ambao watu au wananchi wako nao tayari Kwa kifupi siasa kwangu si mada ya kukimbia wala si mada ya kupigania kwa hasira ni mada ya kufikiri kuuliza, ni mada ile ya kufikiria, ya kuuliza, ya kusikilizana na ya kujifunza pia kwa sababu hatimaye siasa zinahusu maisha ya watu halisi akina mimi na wewe pia. Na kwa hivyo siasa mimi ninapenda kuzungumza kuhusu siasa lakini kama nilivyoelewa si kama jinsi watu wengi wanazizungumzia lakini kwangu binafsi vinafaa kuleta yale majadiliano ambayo ni ya kujenga na siyo ya kubomoa. Asanti sana.